Napendelea kuvaa nguo rahisi, za starehe na zinazofaa kwa hali ya hewa au kazi ninayoifanya. Kwa kazi, napendelea kuvaa suti au shati lenye rangi tulivu linalotoa sura ya kitaalamu. Kwa mapumziko au wakati wakwenda nje, napenda t-shirt, surali za kawaida au jeans ambazo ni rahisi na zinanifaa vizuri.

Ninapokutana na tatizo kazini, kwanza huchunguza tatizo kwa makini, ili kuelewa chanzo chake kikuu. Badaa ya hapo, napanga mbinu za suluhisho nikizingatia njia zinazoweza kutatua tatizo haraka na kufanisi bila kuathiri kazi nyingine. Mara nyingi hutoa mawazo kushirikiana na wenzangu na kuzingatia mapendekezo tofauti kabla ya kuchukua hatua.